Napenda chakula chenye mafuta kidogo kuliko chenye mafuta mengi napendelea aina hii kwa sababu ni bora kwa afya hunifanya nijisikialr mwapesi na hunisaidia kudumisha nguvu bila kuchoka haraka ingawa wakati mwingine chakula chenye mafuta huwa kitamu napenda kula kwa kiasi na kuchagua vyakula vinavyopikwa kwa njia bora na kuchemsha au kukaanga kwa mafuta kidogo.